Katika jamii yangu, mimi hushiriki kwa kutoa elimu na ushauri kwa vijana wenzangu kuhusu fursa za biashara mtandaoni na jinsi ya kutumia teknolojia kujikwamua kiuchumi. Kuhusu pia kupitia uandishi wa vitabu na journal kama My Love Life Book ni journal ambayo nimeaanda mwenyewe, nimeitengeneza mwenyewe.

Wakati wa jua kali sipendi sana kujichosha kwa sababu nakuwa natumia nguvu kubwa kuliko hali ya hewa ikiwa katika hali nzuri, tofauti na jua kali. Kwa hivyo wakati wa jua kali sipendi sana kufanya kazi kubwa ya kunichosha mwili.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kwa sababu inanifanya nijue muonekano wangu upo wa namna gani. Kwa hiyo mara nyingi, ikitokea nimetoka au sijatoka, nimejisikia tu kupiga picha na kujiposti. Lazima nipige picha. Ni kitu ambacho nakipenda pia katika maisha yangu. Kinanifurahisha.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kuhusu kudili na mteja, kuwa na heshima kazini, na kujua nini unafanya kwa wakati gani na kipi usifanye kwa wakati gani. Kwa hiyo, unahitaji kuheshimu kile ambacho unakifanya kwa wakati huo.

Ndiyo, napenda sana kupika na ninajua kupika baadhi ya vyakula tofauti tofauti kwa namna yangu. Kupika ni kitu ambacho kwangu ni hobby yangu na ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo, napenda sana kupika na ninafurahi sana nikiwa ninapika. Ni kitu kizuri kwangu.

Kumbukumbu yangu ya kutisha katika maisha yangu na iliniogopesha niliwahi kupelekwa polisi kwa sababu ambazo hata mimi mwenyewe sikuwahi kuzielewa. Ni kwa sababu tu niliongea na mtu ambaye tayari alikuwa ni mtumiwa kwa hiyo na mimi nikashukiwa pia kuwa ni mtuhumiwa nikajikuta nipo kwenye hayo matatizo ya kuingia polisi. Mpaka leo hii nimekuwa na umri mdogo wa miaka kama kumi na sita ya lakini mpaka leo hii ikitokea nimekumbuka bado naogopa sana na sijawahi kusahau.

Napenda sana mwezi wa sita, kwa sababu ndio mwezi ambao mimi nimezaliwa, kwa hiyo ule mwezi ukiingiaga, binafsi kuna energy naifeel ya uhuru sana, ya amani sana, kwa hiyo ni mwezi ambao na upenda sana, binafsi ukiingiaga, naona kama vile nazaliwa upya, na naanza vitu vingine vizuri vipya.

Mtu anayeanza kazi naweza nikamshauri anatakiwa awe na subira na consistence ya muda mrefu na pia ajue wajibu wake ni kitu gani na aweze kuvumilia changamoto zote kwa sababu hakuna kazi ya ambayo haina changamoto. Kwa hiyo, mwetukiawe mvumilivu, mwenye adabu na heshima na ujue nini unafanya kwa wakati gani.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni, japo kuwa siyo mara kwa mara, lakini ninaweka na nina akaunti huko mtandaoni kwa sababu ya kufurahia, kujifunza vitu vingi, kuangalia na watu wengine ambao ninawapenda huko, kwa hiyo mimi ni mwekaji wa picha zangu mtandaoni.

Mwendaji wangu wa ripoti za kazi katika utumiaji wa teknolojia maandalizi ya ripoti zangu za kazi mimi hutumia zana za kidijitali kama Microsoft Excel na Google Documents ili kuweka takwimu na maelezo yangu kwa na mpangilio mzuri na unasomeka kwa urahisi.

Mara nyingi napenda chai mimi sio mpezi sana wa kahawa kahawa inanishinda kutokana harufu yake. Kwahiyo mara nyingi napenda chai chai yenye viungo iwe ya maziwa, au ya rangi kawaida, ali mradi tu ina viungo inanukia vizuri binafsi napenda kunywa chai. Inachangamsha wa mwili na kukupa joto la asili.

Napenda kutembea sehemu ambazo macho yanapenda kuona na nafsi naridhika like shoppings, malls, baharini, mbuga za wanyama, ni vitu ambavyo ndi sehemu ambazo napenda kuenda kuona mazingira tofauti.

Staili muhimu zaidi kwa kazi zangu ni uwezo wa kubuni na kutengeneza kazi zenye mvuto. Kama ninavyofanya, ninapotengeneza majalada ya vitabu na journal kule canva kwa ajili ya Amazon KVP. Na pia katika matumizi ya teknolojia, uwezo wa kutumia zana za kisasa za teknolojia na akili mnemba. Au tuseme AI, ni stadi inayo niwezesha kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi na kuendea na kasi ya soko la kidigito. Na pia inaniletea usimamizi wa muda usimamizi mzuri wa muda na uwezo wa kujifunza vitu vipya kila siku hunisaidia kukabiliana na changamoto mbali mbali na kufikia malengo yangu ya muda mrefu.